Kazini, changamoto zinaweza kujitokeza, mala nyingi ni hizi. Moja, wapo ya hizo changamoto ni mawasiliano hafifu. Mawasiliano hafifu hutokana na taarifa kutowasilishwa kwa wakati, au kueleweka vibaya kati ya timu, au ngazi za uongozi. Lakini mbili ni mda wa shinikizo la kukamilisha kazi. Ambao mala nyingi upekewa na majukumu mengi ndani ya mda mfupi, hasa wakati wa kufikia malengo, au kutoa taarifa. Lakini tatu, changamoto nyingine ni uhaba au uwepo wa rasili mali chache. Hapa, tunazungumzia uhaba wa kifedha, vifaa, au watu ikilinganishwa na kazi inayo hitajika kukamilishwa. Lakini changamoto nyingine ni mabadiliko ya ghafla. Mabadiliko haya, yanaweza kuhusisha sela, mupa umbele, au maelekezo kubadilika bila maandalizi ya kutosha kwa watekelezaji. Lakini changamoto nyingine ni uratibu wa timu, ambapo mitazamo, timu unaeza kuwa na mitazamo tofauti, unaeza kuwa na motisha ndogo au kutoelewana baina au kati ya wafanya kazi wa kazi husika. Lakini mwisho kabisa ni mfumo au teknolojia. Hapa mala nyingi mifumo uwa inachelewa kutoa majibu au mifumo hiyo hiyo kuwa migumu kwa watumiaji kutumia, lakini vile vile mifumo hiyo inaweza kutokufanya kazi kama ambavyo mlikuwa mmetarajia mwanzo inaweza ikafanya. Changamoto hizi zinaitaji uvumilivu, mawasiliano ya wazi na ubunifu ili kuzitatua.

Timu ya mpira wa miguu ninayoipenda ni Barcelona FC. Ninaipenda kwa sababu moja, falsafa ya uchezaji inayosisitiza pasi fupi kuumiliki mpira kwa akili ya mchezo pili, historia kubwa ya kauli mbio yao. Lakini tatu, imelea wachezaji wakubwa kupitia akademia ya masia kama Lionel Messi, Javi na Iniesta. Lakini mwisho inathamini umoja wa timu na ubunifu na si nguvu tu.

Binafsi, napenda zaidi kutazama michezo kuliko kucheza. Asa mpila wa miguu, kuangalia mechi kuna nifurahisha, kuna nifundisha mbinu na mikakati ya timu, na pia kunatoa burudani na msisimuko. Hata hivyo, mara nyingine napenda pia kucheza michezo ya kilafiki ili kubaki na afya nzuli na kufanya mazoezi.

Muda wangu wa jioni, mara baada ya kutimiza majukumu yangu ya utafitaji, mara nyingi nikifika nyumbani, hutoa muda mfupi kwa ajili ya kupata chai au maji kidogo lakini vile vile natenga muda wa kuwa na familia kati ya dakika thelathini mpaka sitini lakini vile vile natenga muda wa kufanya shughuli ndogo ndogo za nyumbani kama uangalizi wa mabanda ya mifugo, lakini vile vile utenga muda wangu binafsi ambao mara nyingi ni kati ya dakika ishirini mpaka arobaini kama vile kusoma kitabu, kufanya mafunzo mtandaoni au kuandika mawazo na mipango lakini vile vile ujiusisha na mazoezi au burudani ya pamoja na familia ambao huchukua dakika ishirini mpaka thelathini na hapa mara nyingi huwa tunaweza kufanya mazoezi ya jioni kwa kufanya matembezi, mazoezi mepesi au michezo midogo na watoto lakini kitu kingine ni kujiandaa kulala ambao pia hutumia dakika thelathini mpaka arobaini na tano ambapo hapa mara nyingi husisha shughuli za usafi ya mwili kupunguza mwanga wa simu kutafakari na kufanya maombi kidogo na kuhakikisha tunalala mapema.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hutumia njia zinazoongeza umakini na kupunguza uchovu. Mara nyingi, napumzika kidogo kwa kunywa maji au chai kuzungumza na wenzangu kwa muda mfupi au kutembea kidogo kuondoa uchovu wa kukaa kwenye kiti kwa muda mrefu. Wakati mwingine, pia napenda kutumia mapumziko kujipumzisha kisaikolojia na kutafakari au kupanga mipango ya kazi inayofuata.

Nina uhusiano mzuri na wazee wangu ingawa kumegawanyika na kuishi maeneo tofauti tofauti. Hii ni hali ambayo mara nyingine huleta changamoto kidogo. Lakini pia inanifundisha umuhimu wa mawasiliano, heshima na mshikamano wa familia. Ninawaheshimu wazee wangu wote kwa sababu wana hekima ya maisha na uzoefu ambayo unanisaidia kufanya maamuzi sahihi katika maisha yangu binafsi na ya familia kwa kawaida, napata muda mwingi zaidi wa kushirikiana na mama yangu hii inatokana na hali ya kijiografia na maisha kila siku ambapo mara nyingi, nakua karibu naye zaidi kuliko baba wakati huu, tunaweza kushirikiana katika shughuli za nyumbani kupanga familia, au tuko pamoja tukizungumuza na kushirikishana mawazo hii imenisaidia kujenga uhusiano wa karibu kumsaidia pale anapohitaji msaada na kuonyesha upendo wangu. Hata hivyo, nahakikisha pia kuwa nahusiana vyema na baba yangu. Licha ya kushiriki wakati mdogo naye. Tunajaribu kuwasiliana mara kwa mara, kwa njia ya simu, au ujumbe. Na pia wakati mwingine kuonana uso kwa uso, pale inapoezekana. Hii hufanya nishikilie thamani ya heshima, mshikamano, na mahusiano ya familia. Bila kujali mbali pia napata ushauri wake mashauri ya maisha na msaada wa kila mara pale ninapohitaji kufanya maamuzi muhimu kwa kweli, hii imenifundisha kuwa mahusiano mazuri na wazee wangu hauwezi kupimwa kwa muda tu ni kuhusu namna navo wathamini kuwasiliana nao kwa heshima na kushirikiana nao katika maisha yangu ya kila siku ingawa mara nyingine nahisi kuwa na nafasi ya kufanya vizuri zaidi kwa mama kuliko baba naelewa kuwa kila moja ana changamoto na mchango wake. Ni muhimu katika maisha yangu na ni jukumu langu kuhakikisha kuwa uhusiano huu, unabaki imara. Kwa kifupi, uhusiano na wazee wangu ni wa heshima, upendo na mshikamano. Hata kama wamegawanyika au kuishi mbalimbali, najitahidi kutumia kila nafasi ya kushirikiana nao, kujifunza kutoka kwao na kuonyesha upendo wangu, hii inanisaidia kuimarisha familia, kuhifadhi hekima na maadili ya wazee wangu, na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya familia yangu kila wakati. Siku zote ninapohitaji kuunganisha familia yangu na wazee wangu nahisi, furaha, mshikamano na utulivu wa moyo.